Mara nyingi nakula chakula chenye mchanganiko wa viburudisho kama wali au ugali ukiwa na mboga ya za majani, maharagwe, samaki au nyama kidogo. Wakati mwingine nakula wali na mboga au chakula chepesi kama viazi, ndizi za kupika, au chapati pamoja na chai. Hii hunisaidia kupata nguvu za kuendelea na shuguli za mchana na kudumisha afya nzuri.

Aina ya mziki ninaoupenda zaidi ni bongo na popu kwa sababu nyimbo zake zina ujumbe unaogusa maisha ya kila siku na zina midundo mizuri, pia maranyingi husikiliza rege kwa kuwa hunipa utulivu na mawazo chanya. Ninakumbuka wasanii ninaowapenda kwa sababu ya sauti zao na ujumbe wanao toa kwenye nyimbo zao. Mziki husikiliza zaidi wakati wa mapumziko nikiwa nyumbani, nikisafiri, au ninapohitaji kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine husikiza, pia ninapo fanya kazi nyepesi. Ninaposikiliza wimbo, ninao upenda, hujisikia furaha, amani na hamasa. Mziki hunipanguvu, hunibadilisha hali ya moyo, na hunifanya nijisikie huru na mwenye matumaini zaidi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara kwa sababu unisaidia kujiburudisha, kupumzika baada ya shuguli za siku na pia kuboresha umakini na uamuzi waharaka. Mara nyingi huchagua michezo ya kielimu au ya kimkakati na ucheza kwa kiasi ili isifuruge majukumu mengine muimu.

Likizo yangu ya ndoto ingekua ni kusafiri kuenda ufukweni, mahali penye mchanga meupe, upepo mwanana na maji ya samawati. Ningependa kutumia muda mwingi kupumzika, kuogelea baharini na kutembea kando ya ufukwe wakati wajioni ni kifraia mandhari ya asili. Pia ningependa kufanya shughuli kama kuonja vyakula vya asili, kuchukua picha na kumbukumbu na kusikiliza mziki wa utulivu. Safari hii ningependa kuifanya nikiwa na familia au marafiki wakaribu kwa sababu kushirikiana nao hufanya likizo iwe ya kufraisha zaidi. Kwa ujumla ningependelea likizo yenye mchanganiko wa mapumziko na matembezi ya kiasi. Si ya kuchosha sana ili nirudi nikiwa na nguvu mpya mawazo tulivu na kumbukumbu nzuri.

Napenda zaidi chakula kisicho na mafuta mingi kwani ni bora kwa afya ya mwili na hunisaidia kudumisha uzito mzuri na nguvu za kila siku. Chakula kama hiki maranyingi uchangia mfumo mzuri wa chakula kupunguza hatari ya magonjwa ya moyo na kunifanya nijisikie mwepesi bahada ya kula. Hata hivyo mara chache naweza kufurahia chakula chenye mafuta kidogo kama vile vyakula vya ladha maalumu au wakati washerehe.

Napendelea kutumia usafiri wa uma kama mabasi au daladala kila siku, hasa ni kisafiri kuenda shule, kazini au soko. Njia hii ni raisi, nafuu na hunisaidia kuepuka msongamano wa magari. Mara nyingine napanda baiskeli au kutembea kwa miguu, hasa kwa umbali mfupi kwani ninjia ya afya inasaidia kufanya mazoezi kidogo na pia kuhifadhi mazingira.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kama kupika na kula pamoja, kuongea na kushirikiana mambo ya kila siku na kutazama filamu au vipindi pamoja. Pia mara nyingine tunafanya matembezi au safari ndogo, kucheza michezo ya pamoja na kusherekea matukio maalumu. Shughuli hizi hunisaidia kujenga ukaribu, huimarisha uhusiano wa kifamilia na kuleta furaha na mshikamano nyumbani.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, kusaidia majirani pale wanapo itaji msaada na kushiriki katika mikutano au shughuli za maendeleo. Pia mimi hujitolea kutoa ushauri, maarifa au mda wangu inapo wezekano hasa kwa vijana au watoto. Kwa kufanya hivyo, nachangia kuimarisha mshikamano, kusaidiana na kujenga jamii yenye umoja na maendeleo.

Timu bora ya mpira wakirugbi wa kimarekani ninayoipenda ni New England Patriots. Ninaipenda kwa sababu inarekodi ya ushindi nidhamu na wachezaji wenye ujuzi wakipekee. Mchezo mkuu niliokumbuka ni Super Bowl ambapo walishinda baada ya kurudi nyuma kwenye mchezo mgumu dhidi ya Atlanta Falcons. Mchezaji ninayependa zaidi ni Tom Brady Kwa sababu ni kiongozi hodari na ana mbinu za kipekee za kucheza wakati timu yangu inapocheza Ninajisikia msisimuko mkubwa, furaha na shauku na hunifanya nifuatilie kila hatua kwa makini Nikisherehekea ushindi pamoja na mashabiki wengine.